Ndiyo, kwa kawaida, mimi napenda kunywa maziwa. Aitha kama ni yoghurt ama pia maziwa yenye unaeka kwa chai ama maziwa ambayo umekamua direct unachemsha then unakula. Maziwa ni protein, na inakuwanga poa sana kwa mwili, kwa sababu hai need kudigestiwa sana, but inapita directly, saa zenye umeikunywa hivi, ni one of the things zenye zinadigestiwa haraka.

Kusema tu ukweli, kitambo nilikuwa naandika kwa mkono, but nowadays vitu ni digital sana. Unless ni necessary, mimi niandike kwa mkono, most of the time mimi napenda kuandika na computer, mostly when I'm typing. Nimezoea computer, alafu haina maneno mengi, ni kitu portable naenda nayo pahqli unataka. But kuandika kwa mkono is a skill, yenye huwezi wacha, but not that much.

Mkate inategemea but mkate yenye napenda, sana sana inakuanga niya festive. Na sikianga ikiwa soft vizuri sana, kwanza saa zenye na itake na tea ama kofi, pia sometimes naeza itake na milk. Halafu tena, inakuanga so soft, ni mkate uneza peya mtoi, ni mkate ukieka mayai yenyeo hapo katikati, inaleta shangwe vibaya sana.